Haha swali nzuri kabisa. Kwa kati ya wali na au ugali napenda zote. Lakini ninachopenda zaidi zaidi ni ugali. Kwa kuwa nimelelewa katika familia ambayo imewe inatambua ugali kama chakula bora katika maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo nimeishi nikila ugali tangu nikiwa mdogo hadi wa sasa. Na bado itakuwa chakula bora kwangu na nitaipenda sana.